Sera ya kampuni ninayoiona kuwa muhimu sana ni sera ya maadili naheshima kazini. Sera hii ni huwakikisha kuwa wafanya kazi wote wanahesimiana, wanaheshimiwa wanatendewa kwa haki na wanafanya kazi katika mazingira salama bila unyanyasaji au ubaguzi.

Kutoka ndirishani mwangu, naona mazingila tulivu na yenye kutuvutia. Kuna miti ya kijani inayocheza wa na upepo, na anga pana linaloabilidika rangi kulingana na wakati wa siku. Asubuhi, mwanga wa njua, huwanga taratibu na kuleta hisia ya matumaini. Mchana mazingira huwa hai na yenye mwanga, njioni machweo wajarangia zahabuna warinding angka.

Kipindi cha elimu na makala. Napenda kwa sababu hunipa maarifa mapya, unifungua macho kuhusu dunia na unifanya kufikiri kwa kina. Vipindi vinavyo zungumzia sayansi, historia na mazingira hunivutia zaidi kwa sababu vinaelimisha na kuburudisha kwa wakati mmoja.

Nafanya mambo ya nae nisaindia kunjipasha njoto na kunjisikia vizuri. Kwa mfano, navaa nguo nzito kama sota na soksi. Kunyo avinyoanji vya moto kama chai au kahawa. Na kaa ndani inapowezekana na kufunika vizuri. Nafanya mazoezi mepesi ili mwili hupate joto.

Nafanya mambo muhimu kulinda mazingira kwa mfano, ninapunguza taka kwa kutumia vitu tena, inapowezekana, ninatenganisha taka ili zile zinazoweza kurejelewa zitumike tena. Ninaepuka matumizi ya plastiki zisizo lazima, ninatumia maji na umeme kwa uangalivu ili kuepuka upotevu, ninapanda au kutunza miti na mimea inapowezekana.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Ninasaidia watu kwa ushauri na maarifa hasa pale panapoitajika muongozo. Ninashiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia wenye huitaji na kushiriki kazi za maendeleo. Pia ninajitahidi kuwa mfano mzuri kueshimu wengine kushiriki na kuchangia amani na mshikamano katika jamii.